Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kabla ya mkutano najitayarisha, natayarisha maelezo yangu, maoni yangu, mawazo yangu. Najitayarisha kiakili pia. Naweza kuangalia pia kama niko na kila kitu ambalo naitaji. Naangalia kama kuna kitu ambalo linapaswa kufanya. Na ndio najaribu kupanga yajayo.

Shuguli yako ya kupendezwa ni ipi? Nina shuguli nyingi nyingi sana ambazo zinanipendeza. Shuguli ikiwa nina wakati, ikiwa nina fursa, ikiwa nina hiyo muda, au kipawa, ama ninafurahia, ama nakienjoy. Mimi itanipendeleza.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma akili ya binadamu. Na pia kuweza kucontrol akili ya binadamu. Kueza kufanya binadamu wafanye kitu ambacho nakitaka unapendelea. Bila kuweka mawazo na fikra yake mbele.

Timu gani ya michezo naofuata nafuata timu la Manchester United. Ni timu ambalo nimefuatilia kwa muda ni timu ambalo nilianza kulifuatilia nikiwa mdogo. Na ni timu ambalo ndafuatilia kwa muda mrefu mrefu sana.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ungependa kupea mtu mwingine ushauri ya kuwa muda ni ama wakati ni pesa. Waezadhani ukauona muda mwingi, unezadhani ukona wakati mwingi, lakini muda huyoyoma, muda hupita kwa kasi. Na bila kujipanga, bila kupangia muda wako ah utalilia chooni.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Mimi nasaidia jamii yangu kwa kujitokeza. Pale ambapo nahitajika ama pale ambapo usaidizi wangu unahitajika. Na pia naomba pale mbeleni ya kuwa ntakuwa na chombo cha usaidizi mkuu wa ma mtu ambaye anasaidia jamii yake sana.

Harufu gani unayoipenda? Mi napenda harufu mingi. Mapua mapua la binadamu lina uwezo kunusa harufu milioni moja. Siwezi jua hata ni harufu ipi napenda. Napenda harufu nyingi, harufu mingi. Borake harufu inapendeza, borake harufu inanukia. Mi niko sawa nalo.

Unafanya niambie kuhusu shugli zako za weekendi. Unaweza kushiriki nini? Unafanya jumamosi na jumapili. Jumamosi na jumapili maramingi mimi. Naeza kuosha nguo zangu. Naeza kutengeneza nyumba. Jumapili naenda kanisani. Pia ni muda wa kujibamba, muda wa kuchill. Muda wa kutafuta nguvu wa wiki ijayo. Na kujipanga sawa sawa.

Jee, unapenda kupiga chombo gani cha mziki? Kwa sasa, sijui kupiga chombo chochote cha mziki. Ingawaje, wakati ujao, ningependa kujifunza kupiga zile dramu. Ningependa kujua kupiga zile dramu. Drum kwa kiswahili huitwa aje. Ningependa kujifunza kupiga hizo. Puu, puu, puu, puu, puu. Ni kitu ambayo naona naezenjoy kukifanya.

Ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi niliamka masaa ya saa moja asubuhi, kitu cha kwanza nilipofanya nilipoamka, nilienda nikaosha uso, nikaeza kufikiri, ama ile tunaita meditate. Baada ya hapo nikatayarisha kiamshakinywa, nikanywa, nikaingia bafuni, nikaoga, na nikatoka, nikaenda kazini.

Unapenda kununua vitu wapi, mimi napenda kununua vitu kwenye duka mwenyewe. Mi napenda kuenda kwenye duka mwenyewe na kuweza kuchagua kitu ambacho nataka kununua, sipendi kununua vitu mtandaoni. Kwa kuwa mtandaoni ukuja na bei ya juu ama bei zingine ambazo zimaongezwa labda ya kusafirisha, labda ya kumupa ule msafiri.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Maishani nimejifunza kuwa tunajifunza mengi tunapoenda manze. Tunajifunza kuwa hii pesa pia, si ati ilichaguliwa watu wachache. Kila mtu anaezapata hii pesa ni kujipanga tu na kujaribu kutafuta zile opportunity, zile fursa. Na unapopata hizo fursa unahakikisha kuwa umefanya mingi ama kwa kimombo tutasema the most out of it. Unaweza kuhakikisha kuwa umefanya la kutosha. Umeweza kufaidika la kutosha.

Mkate wa aina gani unayoipenda, mimi napenda mkate wa aina ya vipande. Ule mkate ambao umekatwakatwa. Unaeza kuongeza vitu zingine kama bluu bandi, ama hata asali, ama hata mboga kama wewe ni mtu ambaye uneweza hapo mboga. Ili uweze kuunda hata sandwichi ukitaka.